Mfumo wa simu naopenda ni mfumo wa Android. Android ni mfumo wa simu ambao naupenda zaidi kuliko mfumo mwingine. Kwa sababu mfumo wa Android hauna mambo mengi na mfumo ambao ni rahisi sana kutumia kuliko mfumo mwingine. Kwa hiyo, napenda mfumo wa Android.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Mimi ni mtu wa kuamka mapema sana naamka mapema alfajiri ili kuweza kujiandaa na kuenda kazini. Najiandaa kwa ajili ya kuenda kazini kwa sababu unahitaji kufanya mazoezi asubuhi kabla sijaoga na kuenda kazini. Kwa hiyo, huwa nahakikisha nimeamka mapema ili niweze kukitimiza ratiba zangu ambazo nimejipangia. Kwa hiyo, mimi ni mtu wa kuamka mapema.